Ninapenda kwenda madukani asubui au mapema mchana kwa sababu huwa kuna utulivu zaidi na hakuna msongamano wa watu na pia napata muda wa kuchagua bidhaa vizuri bila haraka yoyote. Pia hunisaidia kumaliza manunuzi mapema na kuendelea na shughuli nyingine za siku.

Ninapokua na furaha nyumbani napenda kupumzika, kusikiliza muziki na kutazama filamu na wakati mwingine napika chakula ninachokipenda nasoma kitabu na kuzungumza na familia yangu na pia napenda kutumia mida wangu kufanya vitu vinavyonituliza kama kuandika na kusikiza redio.